Nafuatilia sana, nafuata matukio ya kimataifa, mimi ni mzalendo na mimi ni mwananchi katika inchi inayo itwa Kenya. Kwa hivo mambo yakitokea, kama vile tuseme uhuru day, mimi huweza kufuatilia mambo hayo.